Kwangu mimi, napenda mikutano ilio fupi, ilio andaliwa vizuri na yenye lengo wazi. Mikutano ambaye ajenda yake inajulikana mapema, hunisaidia kujiandaa na kuchangia mawazo kwa ufanisi. Pia, napendelea mikutano inayohusisha ushirikiano na mjadiliano ya wazi. Na ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake.

Kwanza, napenda mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano, ambapo kila mtu anahimizwa kutoa mawazo yake bila uoga. Pia, napenda kwamba shirika linathamini uwazi na mawasiliano mazuri. Jambo linalosaidia kazi kufanyika kwa ufanisi kingine ninachokipenda ni fursa ya kujifunza na kujiendeleza kitaaluma kwani shirika linaunga mkono mafunzo na ukuwaji wa wafanyikazi.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu kuna kunanipa nafasi ya kuunganishwa na asili na kupata chakula safi nyumbani. Mara nyingi, mimi hupanda mboga kama karoti, spinachi na mchicha. Pamoja na baadhi ya maua madogo yanayo ongeza uzuri wa bustani. Kulima kunanifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kudumisha mimea. Kwani kila mmea unahitaji maji, mwanga na utunzaji wa mara kwa mara.